Kazini nimepata mafanikio kadhaa yanayonipa moyo wa kuendelea kufanya kazi kama vile nimefanikiwa kuboresha uwezo wangu wa kutoa majibu ya haraka na ya kueleweka jambo linalosaidia kurahisisha kazi na kuokoa muda pia nimeweza kutatua changamoto ngumu kwa haraka na kwa njia ya muktatha kabisa.